Ningependa kuona maendeleo zaidi katika elimu, ajira na huduma za afya katika jamii. Pia ningependa kuona vijana wakipewa fursa zaidi na kujifunza ujuzi na kujiajiri, kuimarika kwa usalama, usafi na mshikamano, kungeifanya jamii iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi.